Chakula nikipendacho ni ugali na samaki, ambayo hunipa nguvu, na pia hupunguza msongo wa mawazo, na pia hunipa nguvu ya kufanya kazi. Na hunipa afya njema.

Ninapenda kujifunza kutumia vifaa vya vidijitali na pia kuweza kuzitengeneza na kuweza kuziuza kwa bei inayofaa na inayoridhisha wanunuzi.

Kinywaji nikipendacho kunywa asubuhi ni kahawa, kwa sababu huniongeza nguvu mwili na pia huwezesha damu kupiga kwa urahisi na pia huongeza ukamilifu wa misuli.

Mimi huwa singoji baruapepe kwa sababu mimi situmii mara mingi baruapepe na pia ni hutumika kwa njia mbalimbali kufanya mazungumzo na pia kunawezesha kupitisha amri kupokea.